Ni kweli kabisa kwamba napenda kusikiza mziki wa jadi Maanake una umuhimu mkubwa sana katika jamii za kiafrika, hasaa hapa Kenya na Afrika kwa ujumla Sio tu burudani, bali ni kiini cha utamaduni, historia ya elimu na uhusiano wa kijamii mziki wa jadi uhifadhi historia na utamblisho wa jamii. Kwa hivyo wakati ambapo unasikiza ule mziki, unaweza kujuwa historia ya jamii fulani. Pia uunganisha jamii na kusherehekea maisha, kwa hivyo huu ni mziki ambao huambatana na maisha, na na matukio yote muhimu, harusi, kuzaliwa, kuaga dunia, mazishi na sherehe za miaka huimarisha umoja na hisia ya sisi, ile community, karibu kila mtu hushiriki, sio waimbaji tu, bali wote huimba kucheza ngoma na kupigia makofi Pia ule mziki waj adi, huwa na kazi za kiroho na kiimani. Ule mziki unaunganisha watu na mizimu, mababu na mungu, kuombewa katika sherehe za kiroho Kuondowa mabaya au kuwashukuru wazuri. Na pia ule ni ule mziki ambao unapata kwamba, unaelimisha na kuhamasisha maadili, na pia ni chanzo cha cha mziki wa kisasa ambapo ule mziki ambao una msingi wakibenga, kapuka, taarabu na hata genge na Afro fusion ya leo Kwa kifupi mziki wa jadi sio tu nyimbo za zamani, ni uhai wa utamaduni wetu na kwa vile ndio maanake napenda kusikiza sana.

Hapa Kenya kuna maeneo mingi mazuri ambayo mimi hutembea so wakati ule ambapo Wakati ambapo napumzika iwe ni kwa mazoezi, starehe, kutafakari au kuona maajabu ya kiasili maeneo yale ni kama vile mlima wa ule msitu wa Karura Forest ambapo hiyo ndio favorite number one ambayo inafaa sana kwa kutembea Asubui aujioni kuna trails nyingi Waterfalls cave na mti mingi ni salama Inaada kidogo na watu huwenda jogging, walking na familia maeneo inginee ambapo mimi hupenda kutembea ni Nairobi safari Walk Pia uhuru Park, Ngong Hills Wakati ambapo tuko na hiking changamoto na maoni mazuri ya Rifty Valley Naweza kutembea au kupanda The Seven Hills inafaa sana weekend Pia kuna Nairobi Arboritum ambao ni bustani dogo ya miti ina Trails fupi ambayo mimi hupenda kuitambelea sana na maeneo mbao yako nje ya Nairobi ni kama Diani Beach, Masaimara, kule Maldives na South Africa Capetown Manake ni maeneo ambayo unayapenda kwa sababu yana ile historia ya kijadi, ambapo yanaifadi historia ya kijamii ambapo unapata kuona vitu ambavyo ni za kizamani zaidi na unafraia, unafraia sana kwa hivyo ndio maanake napenda kutembea elema eneo.

Ni kweli kabisa kwamba napenda hesabu manake ina mantiki safi na majibu sahihi Inanifundisha kutatua matatizo kila shida ya hesabu ni kama pazi unajaribu njia moja, inashindwa, unajaribu nyingine halafu unapofika, unasema haya nimepata. Kwa hivyo hiyo mindset inanisaidia maishani kabisa kabisa hasa wakati ambapo nimekumbwa na matatizo mengi yananisidia kuyatatua, pia inavutia sana wakati inakuwa ngumu, pia inafaa maishani yangu ya kila siku leo hii hesabu inahitajika kila mahali kwa sababu pesa, kuandaa bajeti ya familia, kufanya kodin au hata kupanga wakati wa mazoezi na kazi na hisi smart na confident zaidi kwa sababu ya hesabu na ndio manake ninapenda hesabu sana.

Ni kweli kabisa kwamba nimewahi kujifunza kupiga gitaa. Safari yangu ya gitaa ilikuwa fupi lakini yenye maumivu. Kama watu wengi nilianza kwa msisimko mkubwa, ni kanunua gitaa la mtumba na kuuwaza, nita kuwa rockstar ndani ya wiki moja. Lakini ukweli ulinipata haraka kwamba vidole kuuma, mluyo wa kiro, badala ya mziki mtamu, gitaa langu lilikuwa linatoa sauti ya kukuwa ruza, kama paka alie kanyagwa mkia kwa sababu sikuwa nakandamiza kamba vizuri, Mwishowe niligudua kuwa mimi ni msikilizaji mzuri zaidi kuliko mpigaji gitaa langu lilishia kukaa pembeni ya kitanda likikusanya vumbi likiwa kama pambo la chumba badala ya chombo cha mziki.

Weekend kwangu ni muda wadhamani wakupumua na kutangamusha mwili baada wikinzito ya kazi. Shuguli ambazo napiga weekendi ni kwamba ikiwemo kutembea wakati ambapo naamka asubuhi Napenda kuamuka mapema kabla jua halijawa kali na kuanza safari yangu ya kutembea. Hukua natafuta njia zenye miti mingi au kuelekea sehemu yenye mandhari ya asili ili kufuraya ule ubaridi mwanana na harufu ya ardhi Pia shuguli ingine ambao napenda kuitekeleza haswa wakati wa weekend ni kujepusha na teknolojia. Wakati ambapo ni napotembea huwa nazima tarifa kwenye simu yangu. Huo ni wakati wangu wa kuzima mitambo na kuungana na mazingira yanayo ni zunguka bila usumbufu waki digitali.

Ndiyo, nimewai kufanya kazi ya kujitolea. Kujitolea ni moyo wa ubinadamu. Nilipojitolea kufundisha teknolojia, niligundua kuwa kutoa maarifa ni kuwapa wengine funguo za maisha. Kitendo hiki kilinifundisha unyenyekevu na kunipa amani ya moyo ambayo fedha haiwezi kununua. Tunaposaidiana bila kutarajia malipo, tunajenga jamii imara na yenye upendo. Nawaimiza nanyi mujitolee, utajiri wa kweli unapatikana katika kuguza maisha ya wengine.

Bila shaka, nani asiyependa chakula kitamu? Kwangu mimi, chakula bora ni kile kilichoandaliwa kwa mapenzi na viungo asilia vinavyo amsha hisia. Chakula kitamu si tu kwa ajili ya kushibisha tumbo. Bali ni tiba ya roho na kichocheo cha furaha. Kila nionjapo mlo wenye ladha ya kipekee, mimi huhisi shukrani kwa wapishi hodari na utajiri wa mazao tunayopata kutoka shambani.

Kuguolea ni moja ya mambo ninayo furahia zaidi kwa sababu ya hisia ya wepesi na uhuru inayopatika na ndani ya maji. Ni mazoezi mazuri yanayo changamusha mwili mzima na kupunguza msongo wa mawazo. Iwe ni kwenye bwaw, tulifu au ufukweni mwa bahari. Kuogelea kunanipa burudani ya kipekee na kunifanya ni jihisi mwenye nguvu mpya na utulifu wa ndani kila inapo toka majini.

Ingawa vyote ni vinywaji vizuri. Mimi ni mpenzi mkubwa wa chai. Hasa chai ya viungo ilio pikwa na maziwa. Chai inanipa utulivu na joto la kipekee moyoni. Ikinikumbusha asubui tulivu za nyumbani, kahawai ina nguvu ya kilakini ladha ya chai ya tangawizi na mdalasini ni tiba ya rohi inayofanya kila mazungumzo na marafiki yawe na ladha tamu na yakuvutia zaidi.